Mimi hupenda nyama ya kuku. Nyama ya kuku ni tamu. Ni nyepesi ukitafuna. Haina ugumu wote. Inachukuwa muda mfupi sana kuiva. Nafurahisha tu kwa kila kitu. Nyama ya ngombe ni ngumu. Ya mbuzi pia ndio hiyo. Sijai kula nyamba zingine lakini mimi ningeenda tu na nyama ya kuku. Nyama ya kuku ni tamu. Sana. Mimi hupenda nyama ya kuku. Hata mnipeleke mahali popote kuna nyama nyingi kama hakuna ya kuku mimi sitakula hizo zingine. Nataka tu nyama ya kuku. Napenda nyama ya kuku sana.